Muda wakumaliza kazi, unakaribia sana. Nimebaki na siku mbili tuu. Jee, nitamaliza kwa wakati, kazi bado ni nyingi. Lazima nifanye kazi za ziada, usiku, leo na kesho. Ntazima simu yangu, nisije, nikasumbuka. Ninahitaji kuzingatia tu. Sehemu gani ni muhimu zaidi? Hebu niangalie orodha yangu. Kwanza nikamaliza reporti tu, kisha vyelelezo, nitaomba mwenzangu anisaidie na sehemu moja ndogo. Msongo wa kazi unaniharibisha, lazima nijifunze kupanga vizuri mapema. Mara nyingi ninasubiri, dakika za mwisho, lakini kwa sasa lazima nikamilishe, nitafanya kwa bidii mpaka kazi iishe.

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailima wiki liopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana. Msimu huu ni ramna. Kwa wakulima wote lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi, nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakua na chakula cha kutosha.

Wakati wa siku ambapo unaweza fanya kazi vizuri ni asubui. Unaona asubuhi umeamka, una nguvu, mwili ushapumzika. Sahii unaweza pewa kazi yoyote na ufanye vizuri. Si kama wakati mwingine wa siku, unasikia umechoka, ushafanya kazi. So kazi inafanya kufanyika, inafanya, naeza fanya kazi vizuri. Asubuhi.